Napenda kwamba shilika langu linamfumo wakushirikiana na kuheshimiana kati ya wafanya kazi wake. Kuna mazingira mazuri ya kazi ambapo kila mtu anaheshimiwa na maoni yake yanazingatiwa. Hii inafanya kazi kuwa rahisi na yenye furaha na kunifanya nijisikie nina dhamani ndani ya timu. Pia napenda jinsi shilika linavyo himiza kujifunza na kukua kitimu. Kuna fursa za kupata ujuzi mpya, kuhamishwa na changamoto na kushiriki kwenye miradi ya kutuvutia. Hii inafanya ni furahi zaidi na kunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii kila siku.

Napanga kazi zangu kwa kutengeneza ratiba ndogo ya kila siku. Kwanza ninaleta kazi zote muhimu na kuziorodhesha kulingana na kipaumbele. Pia zile zile lazima zikamili leo. Na zipi zinaweza kusubiri. Hii hufanya nifanye kazi kwa mpangilio na kuepuka msongamano wa mawazo. Baada ya hapo napanga muda maalumu kwa kila kazi. Nikijimuisha mapumziko kidogo ili kutunza umakini na nguvu. Pia napenda kutumia njia ya to-do list au kulanda ya simu ili kuhakikisha sifanyi kazi zote ya kupuuzwa. Kwa njia hii kazi zinakamilika kwa wakati na kwa ufanisi.

Ninaweka neno siri salama kwa kutumia mchanganyiko mgumu wa herufi kubwa ndogo na namba na alama maalumu. Hii hufanya iwe na nguvu kwa mtu mwingine kubahatisha kujisikia au kuvunja neno hilo. Pili napenda kutotumia neno siri moja kwa akaunti zote. Kila akaunti ina neno siri tofauti hivyo hata kama moja ilingevunjika zingine bado ziko salama. Pia mara nyingine napenda kutumia mifumo ya asili ya ziada kama uthibitisho wa vidole au uthibitisho wa hatua mbili.